Kipindi gani cha televisheni unachokipenda? Kipindi ninachokipenda cha televisheni ni kipindi cha Maria. Maria ni kipindi cha cha kifamilia ambacho kinachezwa katika runinga ya CITIZEN TV na nakipenda sana kwa maana kina mafunzo mengi ya kifamilia, mafunzo mengi ya kidini, migogolo inayotokeka baina ya mafamilia na marafiki, nambamu mbingini mengi ya kujifunza katika kipindi iki.

Unafanya nini kwanza, unapoanza kazi, ninapoanza kazi. Ninachokifanya kwanza ni kusali au kuomba, kisha kupanga kila kitu changu, ambacho nitakihitaji katika siku hiyo. Na kisha kuhakikisha kuwa kila kazi ambayo inahitajika kufanyika katika siku hiyo, imepewa wakati wake yaani. Mfano, nitaandika saa sita kamili, kwa hiyo saa sita ikifika, nitafanya uandishi.

Muna penda nini kuhusu shirika lako Inu tulipenda kwa kukirika langu na minu kumoja mawa kupu katika timu ya tuhanu mmoja aki anguka suwa tetu aina maku muinua mmoja aki pata tabu au shida Sotetu kwa kumulumi na kwa kikisha tarudi kwa sawa.

Niaambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi Chakula changu ninachokipenda zaidi ni chakula cha mrenda, ugali na kuku iliyotumbukizwa kwenye mafuta Chakula changu cha pili ambacho ninachokipenda zaidi ni chapati na nyama au chapati na kuku iliyochemshwa kwenye mafuta mengi au iliyotumbukizwa kwenye mafuta mengi Ila pia navipenda pia viazi karai.

Mazingira gani ya kazi unapendelea? Mazingira gani ya kazi unayapendelea? Mazingira ya kazi ninayoyapendelea ni mazingira ya ambayo yana afya yaani Hakuna mingogoro ovyoovyo, hakuna mivutano kazi, kuna kuelewana na kuna timu yaani kazi inafanywa kwenye timu bila mambo mengi yao vitina vingi vingi.

Unafwata matukio ya kima taifa hau Naamu, nafwata matukio ya kima taifa karibu kwa karibu sana nchi yangu na kinachotendeka umu kina niusu mimi kina niusu mimi sana Maana mambo ya napoenda mrama Mwisho ni tuyo ya tanifikia mambo hayo Kwa hivo lazima nifuatiliye ninjue kina choendelea.